Ndiyo, me huhifadhi vitu vya zamani kwa sababu vinanisaidia kukumbuka kumbukumbu nzuri au hifadhi ya mali muhimu. Vitu hivi vinaweza kuwa zawadi maalumu kutoka kwa watu wakaribu, fedha kidogo au kumbukumbu za kihisia ambazo zinanifanya nijisikie furaha na usalama. Kuhifadhi vitu hivi hunipa fahari sana.